Mimi mwenyewe sijawahi kufanya yoga. Sina mwili wa kujikunja wala misuli ya kunyoosha, lakini nimezungumza sana na watu wanaoifanya. Nimejifunza pozi zake, faida zake na hata ile hisia ya baada ya mazoezi. Yoga inaonekana kama mchanganyiko mzuri wa kutuliza akili, kupumua vizuri na kufanya mwili wetu uache kulalamika kwa stress ya maisha.

Kwanza kabisa najipanga, naangalia nini kinanisubiri, napitia orodha ya kazi, kisha najiuliza. Kipi ni cha muhimu zaidi leo? Mara nyingi pia nachukua dakika chache kujituliza akili. Kupumua, kunywa chai au kahawa na kujiweka kwenye mudi ya kazi. Nikisha jipanga kichwani, ndipo naanza kazi yenyewe. Bila hilo, nahisi kama naanza mbio bila kujua mwelekeo.

Kipawa changu kikubwa ni kusikiliza na kuyaelewa mawazo ya watu, halafu kuyapanga vizuri na kuyatoa kwa maneno yanayoeleweka. Pia nina kipawa cha kujifunza haraka na kuunganisha mambo tofauti tofauti ili kupata maana yake. Si kipawa cha kupiga kelele au kuonekana sana, bali kile cha kusaidia, kufikiria kwa kina na kuwasiliana vizuri.

Napenda zaidi juhudi za kutatua matatizo. Hizo zinanilazimisha kufikiria kwa kina, kupanga hatua na kupata suluhisho rahisi. Kuna furaha kubwa pale unapomaliza tatizo gumu na kuona matokeo yake yanafanya kazi kwa wengine pia. Pia napenda juhudi za kuwasiliana na watu. Kutoa mawazo, kuelewa mitazamo yao na kushirikiana kufanya kazi iwe rahisi. Hizo uhufanya kazi iwe hai na yenye maana zaidi.

Napenda kuchaji kifaa changu aghalabu mara moja kwa siku. Hasa usiku kabla ya kulala. Hii inanipa uhakika kwamba nitakuwa na nguvu ya kutosha kuanza siku mpya bila stress ya betri inaisha. Wakati mwingine, kama siku ni ndefu au ninatumia sana kifaa naweza kuchaji mara mbili asubuhi na jioni ili kuondoa hofu ya kukosa nguvu katikati ya shughuli.

Wakati wa baridi kali, huwa najilinda kwanza navaa nguo nzito napenda kukaa karibu na joto nakunywa vinywaji vya moto kama chai, kahawa au supu. Baridi hunifanya nipunguze harakati na nipende zaidi kukaa ndani, kusoma, kuangalia filamu au kulala mapema. Pia hujaribu kula vizuri na kujipa mda wa kupumzika kwa sababu baridi inachosha mwili haraka. Kuna wakati hata baridi inanifanya nitafakari zaidi, hali ya utulivu fulani.

Napenda wali zaidi, hasa ukiwa umeandaliwa vizuri na una ambatanisha na mboga au mchuzi mzuri. Wali una ile comfort fulani, unaoana na vitu vingi na nirahisi kuu furahia. Lakini niseme ukweli, ugali nao una nafasi yake. Ukiwa na samaki, mboga za majani au nyama nzuri ugali unashiba na unahisi nyumbani kabisa.

Siendi kila wakati, lakini huenda mara kwa mara. Hasa pale ninapohitaji utulivu wa moyo, tafakari au kujikumbusha maadili. Kwangu mahali pai bada si tu ratiba. Bali ni nafasi ya kujipanga upya kiakili na kihisia kuna nyakati huwa ni mara kwa mara zaidi, na nyakati nyingine ni nadra. Kutegemea hali ya maisha, muhimu kwangu ni kile kinachokibeba moyoni, si idadi tu ya kuenda.